Hii wiki yangu ya Monday ina jumatatu, wiki yangu huanza jumatatu ambayo mimi huamka asubuhi mapema nanawa uso, nikisha nawa uso nakunywa chai, nikisha kunywa chai naanza kukimbia kidogo barabarani mwendo wa kilomita hamsini. Nikishamaliza narudi nyumbani napumzika kidogo kwa masaa nane, jinsi daktari alivyonielezea. Halafu sasa wiki ya siku ya pili ni Jumanne ambayo ninaanza kutembea asubuhi kwa kasi ya kilomita ishirini. Siku ifuatayo ni siku ya jumatano, ambayo mimi huenda kwa soko kila wakati kununua vitunguu, nyanya na dawa inayoitwa mwarubaine. Siku ifuatayo ni siku ya alhamisi ambayo mimi hupenda kuona mpira ya Europa kule ughaibuni. Siku ifuatayo ni siku ya Ijumaa ambayo mimi huvaa kanzu yangu kuelekea msikitini kusali. Siku ifuatayo ni ya jumamosi ambayo mimi hupenda kutazama mpira wa soka kule Uingereza. Hasa mi ni shabiki mkubwa wa timu ya Arsenali. Siku ifuatayo ni siku ya jumapili, ambayo pia mimi mimi hupenda kusoma. Mimi hupenda kusoma kurani ama biblia sana sana. Asante.

Mihupenda paka kwa sababu paka hula panya ambao hu nisumbua kwa nyumba kila wakati napo lala usiku. Na mkuta panya amekula mboga zangu ambazo nilikua nimebakisha usiku. Na mkuta pia paka anafanya nini? Anamukimbiza huyo panya, anamula ambapo panya, anagopa kuingia katika chumba changu kwa sababu kuna paka pale. Pakani muzuri.

Katizo kazini mi hulishambulia kwa kueka bidii zaidi kuhakikisha kuamba mimi siyo mdhaifu wala udhaifu wa akili wala wa mawazo wala uchovu wa mwili ambao utakaofanya nisiweze kamilisha kazi ambayo nimepewa na bosi hiyo ndilo jambo ambalo huni saidi ya pia jambo lingine mimi huni wa kahawa moto ambayo inafanya akili inachangamuka zaidi.

Mimi hufanya kazi vizuri zaidi kuanzia siku au kuanzia hasa siku ya jumatatu. Mimi hufanya kazi yangu vizuri zaidi kuanzia masaa ya saa mbili asubuhi hapo. Kwa sababu akili huwa imechangamka zaidi hadi na mimi huwa mchapakazi kabisa. Pia nakuwa ni ngali na nguvu, sina mawazo mengi vile.

Mimi siku yangu ya kuzaliwa, ni tarehe kumi na tano, mwezi wa kwanza, mwaka wa elefu mbili na tatu. Hiyo siku mimi hufurahia zaidi kukaa na familia yangu pamoja, pia kuita marafiki waje tukaweze kusherehekea pia. Pia nikikumbuka hio siku ya kuzaliwa ilikuwa mwaka uliopita. Hio ndio siku ya kuzaliwa niliyoipenda zaidi kwa sababu niliweza kupokea zawadi mingi kutoka kwa marafiki zangu. Pia chakula nikakula keki pale, keki ambayo ilinisaidia zaidi ilikuwa tamu zaidi. Keki ambayo ilikuwa imeundwa na mchumba wangu. Pia zawadi ambayo nawezapenda kupokea wakati wa siku yangu ya kuzaliwa ni napenda kula chapati zaidi hio ndio zawadi ninayopenda kupokea.

Uzoefu ambao umenifundisha kazini zaidi ni uzoefu ule wakua na kitu ambao tunaita uvumilivu. Kwa na uvumilivu imeweza kunisaidia na kunifundisha mambo mengi zaidi kazini. Kuhakikisha pia kukua mvumilivu inafanya pia mtu wanaweza kupokea yale matarajio ambao kuwa meweka pale mbeleni hapo muanzo. Inakuwa ni raisi zaidi kupokea. So jambo ambalo uzoefu gani ambayo kazi menifundisha ni kuwa mvumilivu na pia kuwa mutu wa bidii.

Kazi ya nyumba ambayo naichukia zaidi ni kazi ya kufagia kufagia nyumba jamani hasa hio nyumba ikuwe ni chafu hio kazi mimi huniudhi zaidi haswa wakati ule ambao nimechoka zaidi, sitaki mtu kunisumba unapata pia nyumba ni chafu na kufagia, mimi kama mwanaume inakuwa ni kazi ngumu zaidi.

Ndiyo mimi hupenda kununua vitu mtandaoni hasa hata hii simu ambayo ninayotumia kwa sasa nilinunua katika mtandao mtandao ambao nilinunua shilingi elfu kumi na tano za Kenya ambao pia ilikuwa ni bei nzuri zaidi ambayo niliyofurahia so pia mimi vitu mtandaoni mtandaoni ni mzuri but pia kuna zile ambazo ni za wakora ambao huibia watu pesa. Lakini mimi naona kuna ile mitandao ambayo ni nzuri, mtandao ambao ni ina uaminifu.

Ndiyo, minapenda kuzungumuza siyasa zaidi, hasa za nchini mwangu Kenya, pia ugaibuni haswa katika kule Amerikani, Amerikani inapenda siyasa za kule zaidi. Pia siasa za hapa kenya kwa sababu zina mchecheto zaidi na msisimuko fulani ambao unafanya yaani zina mvuto jinzi watu wanavyo rushiana cheche za maneno pale. Ndiyo minapenda kuzungumuza kusu siasa.

Wakati mimi nina wasiwasi, mimi huwa nakaa kama ule mnyama anayeitwa tausi. Ambapo nikiwa na wasiwasi zaidi, mimi naingiza kichwa changu chini ya miguu na kuambia kuomba dua kwa mwenyezi mungu aweze kunisaidia huo wasiwasi ukaweze kuniondokea.

Mimi napenda, napenda kutembea zaidi wakati kule wa likizo, pia mimi hupenda kuenda pale mahali ambapo kuna starehe mingi, hasa, kutembea milimani, mjini, pia ningependa pia kuzurura, zurura zaidi nikichukua picha hapa na pale. Ninapenda pia kusafiri na mpenzi wangu ambaye ni bibi yangu. Pia nahitaji kutembea tembea ndo ili niweze kuona mambo mengi. Kuona zile vitu ambazo kwa hiviona.

Ndiyo, mi napenda kufanya kazi nyumbani, hasa, kufyeka, kuhakikisha pia nyumba ni safi, pale nje, hiyo ndio kazi ambao mi hupenda zaidi, pia kuosha vyombo, kuosha nguo, mi hupendelea hizo kazi zaidi. Japokuwa katika huku kwetu, ama katika desturi za huku kwetu, wanasema wanaume hawafai kufanya kazi kama hizo.

Mi hupenda kukaa pale mahali ambapo kuna starehe hasa watu wanapo burudika na kinyuaji, pale ambapo watu wanatazama mpira, hiyo ndo starehe ambao mimi hupenda zaidi, kuna muziki pale kwa umbali, napendelea hiyo starehe zaidi, nahisi nikama inanichangamsha akili.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya. Haswa akilibandia. Akilibandia nimekuja kuifurahia zaidi jinsi inavyofanya kazi yake. Imekuja kusaidia kazi imekuwa ni rahisi mno. Ambapo, haswa jinsi kufunza wanafunzi inakuwa ni jambo rahisi kwa sababu ya kutumia hiyo akilibandia hukusaidia zaidi kufanya mambo kwa haraka kulipo hapa awali.

Mi utumia malengo ya kila mwezi kazini mi haswa hutumia kilibandia kwa kizungu wanasema artificial intelligence ambayo inisaidia kupanga maswala yangu ya kila wakati kazini. Wasababu napotumia hizi akilibandia unisaidia zaidi pale kazini kueza kuhakikisha mambo yangu yako sambamba zaidi.